Chakula ambacho huwaga na kipendelea sana cha jadi ni chakula cha viazi, viazi vitamu. Hivi huwaga navipenda sana kwa sababu ni kila na kalanga na kuwa nahisi na jisikia nimeshiba sana. Kuliko chakula kingine kile cha asili kwa hiyo na penda sana viazi na kalanga. Ni msosi ambao, ni pendwa sana. Ukilingalisha na misosi mingine. Kwa sababu ukila tu viazi vidogo vichache, unakuwa unajisikia kabisa umeshiba kabisa. Kwa hiyo unakuwa hutamani hata kula tena kitu kingine.

Mfumo ambao ni napendelea mfumo wa simu, sijaelewa kwamba ni mfumo gani kwamba unamanisha ni mfumo upi wa simu labda ni simu touch au ni simu smartphone na kuwa na shindwa kuerewa kwamba ni mfumo gani wa simu lakini kama ni smartphone mfumo wa smartphones na upenda sana kwa sababu huu unakuwa ni laisi kutumia na unakuwa ni lafiki sana kwa mtumiaji. Ni lafiki wa mtumiaji Kwa sababu unagusisha tu Harafu unabadilika data Kwa unakuwa na upenda sana.

Sijawai sipendi kununua sana vitu mtandaoni kwa sababu vitu vingi mtandaoni vinakuwa siyo halisia kama vinavyoonekana Unawezu ukatapeliwa, mimi huwa naogopa sana kutapeliwa kwa sababu Unawezu ukaona kitu ni kizuri lakini na ukakinunua labda ukafanya muamala wako lakini Baada ya kufika hicho kitu kinakua kabisa hakina uhalisia ambao umeuona kwenye picha sipendi sana kununua vitu mtandaoni.

Shughuli ambazo ninafanya wakati wa siku ya mvua ni kulingana na maelezo ambayo yametolewa hapa ni kama ifuatavyo. Kama kuna mvua inanyesha, mimi huwaga ninakaa ndani. Kwa sababu kutembea tembea hivi unaweza ukapigwa na radi. Huwaga naogopa sana. Lakini piji swali la, maelekezo ya pili yanasema labda unaweza kueleza kama unapenda mvua. Mi huwaga napenda sana mvua. Na mvua napenda inyeshe wakati wa usiku. Napenda mvua. Je, unakumbuka ni siku ya mvua iliyo furahia zaidi. Siku ya mvua iliyo furahia zaidi ni ni siku ambayo mvua imenyesha juzi. Ni mvua ambayo haikuwa na shida, haikuwa na upepo, haikuwa na mawe. Ni siku ambayo nilifurahia zaidi. Kueleza ni jinsi gani mvua inavyoweza kubadilisha mpango wako. Mvua kama nina shughuli labda za ujenzi. Kama mvua ikinyesha inabadilisha mipango yangu. Inabidi nisubiri pakauke ndo nifanye mipango yangu. Lakini pia unahisi nini wakati unaskia sauti ya mvua? Kama nikiskia sauti ya mvua huwaga nahisi faraja. Hatha hasa napenda kama ikinyesha naingia ndani nakuwa natulia. Mpaka iishe ndo natoka nje.

Kila siku uwaga natumia njia ya pikipiki waga naendesha pikipiki kuenda semu moja mpaka semu nyingine kwa ni moja njia ambo uwaga naitumia sana lakini kama ni mbali, labda naenda mbali labda kutoka hapa nilipo mpaka dare salama mpaka mkowa mtuwala au lindi inabidi nitumie gari kwa sababu gari ndo inakua ni njia nzuli kwa sababu naenda mbali kwa inakua si salama tena kutumia pikipiki Eee kono natumia Pikipiki kama ni sehemu ni pafupi.

Wiki yangu ya kazi huanga naipanga wakati wa siku ya mwanzo wa wiki, yaani juma tatu. Napanga kwamba ndani ya wiki hii moja, kuna vitu natakiwa nivifanye malengo yangu ya wiki moja ni yapi. Naorodhesha malengo yangu na anza kuyafanyia kazi siku hiyo siku ya kwanza ya juma.

Sijaelewa leo hapa vizuri kwamba ninasafisha, yaani nasafishaje, yaani nasafisha kifaa changu labda cha usafiri. Kama ni kifaa cha usafiri, huanga nakisafisha mara moja kwa mwezi. Kwamba kukiosha, nakipeleka sehemu ya kuoshea, au nakiosha mimi mwenye kama mvua ikinyesha, nakuwa nakisafisha ni mara moja kwa mwezi.

Sehemu ambapo napenda kutembea huwa naenda uwanjani sehemu ambapo kuna uwazi nakaa peke yangu nakuwa nimetulia Lakini pia waga napenda kutembea sehemu labda kama kuna mto Unatembea mtoni unakuwa unazunguka unaangalia sehemu za mito au baharini Napenda kutembelea sana au ziwani ni sehemu ambazo natembea.

Ndiyo, kama kungekuwa na huo uwezekano wa kurudi ujana ningerudi ujana kwa sababu nikikumbuka enzi nikiwa mtoto mdogo. Kuna vitu nilikuwa nafurahi sana kwamba ile kucheza pamoja na wenzangu, tuliosoma nao shule ya msingi, wale ambao tumesoma nao sekondari. Lakini sasa hivi hatuwezi pata hiyo nafasi kwa sababu kila mmoja sasa hivi ana familia yake. Kwa kuna vitu ambavyo huwawanga nikivikumbuka vya nyuma nakuwa nahisi da labda kunga tungerudishwa nyuma. Ingekuwa ni raha sana.

Ili kulinda mazingira huwaga nina hakikisha. Kwanza na hakikisha kwamba kuna miti nakuwa naipanda. Miti hiyo inaweza ikawa labda ni ya matunda au siyo ya matunda. Lakini huwaga napanda ile miti kama kulinda mazingira kwamba ile miti inakuwa inasaidia kupunguza mmomonyoko wa ardhi na vitu vingine mbali mbali. Pili huwaga nalinda mazingira kwa kuzuia labda kama kunaweza uka mmomonyoka labda udongo, kulingana na maji ya nayo kimbia.

Mkata ambao ninaupenda ni mkate wa ngano, yani mtakata ambao unatokana na ngano. Huu ndo huwago unapatika na mala kwa mala sehemu ambapo nilipo. Ikili nganishwa na mikate mingini kama labda mkate wa maziwa. Koo, ni mkate ambao huwaga naupenda sana na ndo unapatika na sana maeneo ambapo nilipo.

Somo la sayansa ambayo nalipenda na ndio huwaga nalifundisha ni somo la fizikia ni somo ambalo nalipenda sana kwa sababu. Ni somo ambalo ndio linaongoza katika teknolojia na mimi napendi mtu ambayo napenda teknolojia napenda mabadiliko. Kwa huo nakuwa nalipenda sana hili somo kuliko masomo mengine. Japo kuna somo jingine la kemia huwaga nalipenda lakini la fizikia ndio huwaga nalipenda sana ata kulifundisha na ndio ambalo ninauzoefu nalo kuliko masomo mengine.

Ndio, kama kuna fursa hiyo, kuna muda wa kuenda pwani, huwaga napenda pia kuenda pwani. Sasa labda siku za sherehe, mnaenda mnakaa ufukweni, mnapumzika, mnapiga stori na marafiki zangu, mbali mbali, unapata hata marafiki wengine ambao labda haukukutana nao, mnabadilishana mawazo ya hapa na pale, kwa hiyo napenda pia kuenda pwani.

Sijawahi fanya kazi ya kujitolea, kwa sababu kujitolea unakuwa haulipwi sasa utaendeshaje maisha yako huwa nafanya kazi ya lazima nilipwe kupata chochote kitu ili uweze kuendesha maisha, huwezi ukafanya kazi ya kujitolea.

Ndiyo napenda kulima kilimo cha Bostani kwa sababu naamini bostani ni ni chanzo cha mapato ambacho kinaniingizia katika mazingira yangu au katika familia yangu ili yaweze kuyendesha na kuitunza kama inavyohitaji. Mimi kama baba anavyoeza kulima Bostani ili kuendeleza uimara yangu ili kuitunza familia.

Kazi ambayo mimi naidhamini zaidi kazi ya urubani ile kazi bwana ninaipenda sana haina mbambamba tofauti na uwalimu habari za kuchafuka chafuka kucheza na watoto kama mtoto mdogo habari hizo siziwezi, habari za kupaa paa hewani, ndo mambo yangu hayo.

Kinywaji cha baridi ambacho mimi napenda ni hazamu energy Kwa sababu kama unavyolewa maana ya energy nguvu ndio inanisaidia Maanake nivipende zaidi ivo vinywaji Kinywaji cha energy nakipenda sana kikiwa cha baridi kinanifanya niwe strong, muda wote niwe strong.